Ndiyo, ninatumia simu kununua vitu mara kwa mara. Simu imerahisisha sana maisha kwa sababu naweza kuagiza bidhaa mtandaoni bila kwenda dukani. Inaniwezesha kulinganisha bei, kusoma maoni ya wateja wengine na kuchagua bidhaa bora kwa haraka. Pia njia za malipo kupitia simu ni salama na rahisi. Jambo linalookoa muda na kuongeza urahisi wa manunuzi ya kila siku. Zaidi ya hapo matumizi ya simu katika kununua vitu, hunipa uhuru wa kufanya manunuzi wakati wowote na mahali popote. Iwe ni chakula, nguo au huduma mbalimbali, kila kitu hupatikana kwa mibofio, michache tu. Hii hunisaidia kupanga matumizi yangu vizuri, kuepuka msongamano wa madukani na kutumia muda wangu kwenye mambo mengine yenye umuhimu. Kwa ujumla, simu imekua chombo muhimu sana katika manunuzi ya kisasa.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu. Wazo hilo linanivutia kwa sababu linanipa fursa ya kujitegemeakutumia ubunifu wangu na kutekeleza mawazo yangu binafsi kuanzisha biashara pia kunanipa nafasi ya kutatua changamoto fulani katika jamii, huku nikijipatia kipato. Ingawa kunahitaji mipango mizuri, nidhamu na uvumilivu. Ninaamini ni hatua muhimu kuelekea maendeleo ya kifedha na kitaaluma.

Ndiyo, nimewai kufanya yoga na nimegundua kuwa ni mazoezi yenye manufaa makubwa kwa mwili na akili. Yoga hunisaidia kuongeza unyumbufu wa mwili, kuimarisha misuli na kuboresha mkao wa mwili. Kupitia mazoezi ya kupumua na kunyoosha, mtu hupata utulivu wa ndani na kupunguza mawazo yanayotokana na shughuli za kila siku. Zaidi ya faida za kimwili, yoga huchangia sana afya ya akili na ustawi wa kihisia. Hunisaidia kujifunza kujitambua, kuwa na umakini na kuthibiti hisia zangu vizuri. Kufanya yoga mara kwa mara hunipa nguvu mpya huniongezea umakini kazini na kunifanya nijiskie mwenye uwiano na amani ya ndani.

Ili kujitunza ninazingatia kwa makini afya ya mwili na akili. Nafanya mazoezi mara kwa mara na kula chakula chenye lishe bora na kuhakikisha napata usingizi wa kutosha. Pia hutenga muda wa kupumzika na kufanya shuguli zinazonipa furaha. Jambo linalosaidia kupunguza mawazo na kuongeza nguvu za kuendelea na majukumu ya kila siku. Vile vile ninajitunza kisaikolojia kwa kupanga kazi zangu vizuri. Hujipa muda wa kujitafakari na kujifunza kusema hapana pale inapohitajika hudumisha mahusiano mazuri na watu wanaonizunguka na kuendelea kujifunza mambo mapya hunisaidia kukuwa binafsi na kuishi maisha yenye uwiano na ustawi.

Ndiyo, nimewahi kwenda maonyesho ya sanaa na uzoefu huo umekua wakuvutia na ku elimisha. Maonyesho ya sanaa hunipa fursa ya kuona ubunifu wao wa wasanii mbalimbali kuelewa ujumbe unaowasilishwa kupitia michoro, vinyago au kazi za mikono. Na kuthamini sanaa kama njia ya mawasiliano na utambulisho waki tamaduni. Zaidi ya burudani maonyesho ya sanaa huniongezea maarifa na kunichochea kufikiri kwa upana. Huwa ni nafasi ya kujifunza mitazamo mipyia, kuhamasishwa na vipaji vya wengine. Na wakati mwingine hata kupata mskumo wa kuendeleza ubunifu wangu binafsi.